Katika kazi yangu, nataka kufikia maendeleo ya kitaaluma na kuwa miongoni mwa wafanyakazi wenye ufanisi na mchango mkubwa. Ninapanga kujifunza ujuzi mpya, kuboresha utendaji wangu na kuchukua majukumu yenye changamoto kadri ninavyo kuwa.